Kwangu mi sijawahi angalia kuwa maua nayapenda au siyapendi lakini pia nikishapewa nitapokea lakini sio kitu ambacho nakaa nikisema haa naeza tamani mtu anipee maua juu si kitu ambacho kinakuanga mawazoni ama moyoni eti nataka napenda maua ama nini. Lakini pia maua ni marembo lakini kwangu mi sidhani kaa nayapenda siyapendi.

Mihutumia barabara kwa kuwa njia hiyo ndo rahisi yaku ndio rahisi inayopatikana kwa uraisi. Pia kwa safari za mbali napenda kutumia ndege kwa safari za mbali kwa kuwa inakukua usafiri mwepesi huchuoki kwa haraka na pia unafika mapema ya.

Mimi napenda viatu vya kisigino kwa kuwa inaonyehsa jinsi mimi najibeba. Inapeana, inaniwezesha kuonyesha watu wengine ninavyojibeba. Na pia kwa mtindo ambao naupenda kuva, inaendana na viatu vya kisigino.

Mimi napenda simu za touch kwa kuwa ni rahisi kuingia mtandaoni, ni rahisi kupigia mtu, na pia inakuwezesha kujua mambo yanayofanyika nchini na nje ya nchi, ni teknolojia mpya na ni mzuri. Inaweza pia, inatusaidia kujua mahali upo na pia inakuwezesha kujua njia unayopitia kwenda sehemu nyingine. Kwako imerahisisha, imerahisisha maisha.

Muda wa mwisho mi hushughulikia kwa kuhakikisha kuwa kila kitu kipo vile kinapaswa kuwa kuangalia kuwa nimeweza kufanya kila kitu ambacho nilikuwa ninafaa kufanya. Na pia kuangalia kama kuna makosa ambayo nahitaji kurekebishwa kuangalia kila kitu upya tena.

Nina mahusiano mema na wazee wangu, uhusiano huo ni wa heshima kwa kuwa wao huwa na maarifa na pia wao huwa na huwa huweza kutupea mawaidha inayoweza kutusaidia maishani kwa hayo mi huwa na uhusiano ambao una heshima na unyenyekevu.

Naam nina ndege wa kufugwa tuna kuku na pia tuna bata hao ni ndege ambao wanakuliwa ni ndege wa nyumbani wanafuga ili waeze kutusaidia na mayai na pia nyama.

Mimi nimesafiri kwenda Mombasa, mtwapa na usafiri huo ulikuwa mzuri, tulienda baharini, tukaenda tukaona wanyama wa majini, samaki, tukamuona wanyama wa baharini, na tukaeza kuogelea na kula vyakula vya uswahilini.

Mi hulinda mazingira kwa kuhakikisha kwa situpi, karatasi, au chupa kwa mazingira. Mi huhakikisha kwamba nimetupa, sehemu inayofaa. Na pia kwa kupanda miti, kupanda miti moja ama mbili kila mwaka.

Mi husomea habari za mtandao kwenye tiktok ama kwenye instagram. Hapo ndo simi mambao napenda kusomea habari za mtandao kwa kuwa nirahisi na huwa inali onyesha mambo ya kifanyika kwa wakati huo.

Mi hupenda watu ambao hawadanganyi, watu ambao wanaongea ukweli kwa wakati huo hata kama ukweli huo unaeza, dhuru urafiki wetu, ningependa uniambie ukweli kuliko uniambie uwongo halafu baadae nijue ukweli hilo linanisinya sana. Napenda mtu anayasema ukweli, mtu mwaminifu, mtu akikosea, anakiri makosa yake na anaomba msamaha.

Filamu yangu ya kwanza nilio ipenda ni filamu ya komedi ambao pia ilikuwa na action ya Jack Chan. Ninaipenda filamu yu kwa kuwa ilikuwa ya kuchekesha. Ndiyo pia nilikuwa napenda filamu ya Toma Njeri. Filamu iyo ilikuwa ya ututoni na nilipenda sana. Ilikuwa inanichekesha, ilikuwa inanifunza, ndiyo.

Napenda kulima. Kulima inawezesha mtu kupumzisha akili, kufanya kazi, kufanya zoezi. Pia inawezesha mtu kupanda maua, kupanda mboga. Pia inawezesha mtu kukata kiwango cha pesa anayo tumia nje kununua vitu ambavyo anaeza panda.

Kabla nilale mi hupitia mtandaoni kuangalia vitu ambavyo watu wameeka na kujua habari sasa hivo vitu ambavyo vimefanyika na pia kutaza filamu, napenda kutazama filamu labla nilale.

Mimi napenda bongo, napenda kusikiza bongo. Kwanza ambazo zinaongelea Mpenzi, mimi napenda wimbo za Mpenzi. Napenda muimbaji anayeitwa Alikiba. Napenda jaymelody na mario pia. Napenda kwa kuwa nyimbo zao zinakuwa nyimbo za mapenzi.

Sipendi watu waongo, sipendi watu wa danganyifu, sipendi watu ambao hawana uwaminifu, sipendi hao watu. Kwa kuwa mtu mlie kuwa kwenye urafiki ama uhusiano, nafaa kuwa na uwezo wa kukuamini. Sasa kwa hiyo hufai kuwa mdanganyifu, wakati umekosea, unafaa kuniambia kuwa umenikosea na uombe msamaha. Na basi nita kusamehea badala ya kuninyamazia ama, kunyidanganya, kuwa haujafanya kitu hicho alafu, baadae ni kuja kukutambua kuwa umefanya, hiyo nachukia.

Kwanza, ushirikiano katika timu ni mnafaa kusikizana na mnafaa kuheshimiana na mnafaa kupea mtu heshima kwa mawazo yake kwa kuwa kila mawazo, kila mtu yanakuwa ya faida kwenye timu. Kwa hiyo tunafaa kusikizana, kuelewana na tusikuwe na pupa. Tunafaa kuwa tulivu na wasikivu.

Napenda kusimamia. Sipendi kusimamiwa. Mimi ni mtu ambayo sipendi kuambiwa vitu mara mbili kwa kuwa ukisha niambia mara moja nitakifuatilia kwa hivyo ukiniambia mara ya pili au mara ya tatu tena itakua ni kama unataka kunikalia kichwani na mimi sipendi kukaliwa kichwani. Kwa kuwa hivo mimi napenda kusimamiana mimi ni mtu ambao napenda kuonyesha watu jinsi wanafaa kufanya kitu.